Huwa napenda kula mboga za kienyeji kwa sababu ziko na madini mengi ambayo huwa inanisaidia katika kupigana na magonjwa mwilini. Pia, huwa inanisaidia mwili wangu kukua na afya ambapo si kwa urahisi ni gonjeke kwa sababu mboga ya kienyeji ni ya kiasili sana.

Baada ya siku ndevu huwa nakaa mahali patulivu ambapo hakuna makelele mahali ambapo kuna dajibarizi, nikae, nipumzike, ni wache shuguli zote na nikae hapo nipigwe na upepo, kibaridi, kidogo ambapo naweza kuji.

Kila asubuhi nikiamka huwa nafanya zoezi kwa kukimbia na huwa nakimbia maili kama nne tano kila siku. Angalau ndiposa mwili wangu uweze kupata mazoezi ya kutosha. Na ninapopata mazoezi ya kutosha huwa najisikia vizuri sana kwa sababu hata kazini huwa nafanya vitu kwa upesi sana.

Nikiwa ofisini uwa nashirikiana na wengine kufanya kazi kwa sababu uwa tumepewa kazi tofauti tofauti na uwezi kufanya kazi yote. Sasa uwa nafanya kazi ambao nimepewa nawezesha na naachia wengine wanaendeleza kulingana na ujuzi wao.

Majirani wangu wengi huwa wanakuwa na shughuli mingi lakini kuna yule mmoja tu ambaye namfahamu kwasababu kila mara ninapotoka kazini tunafanya kazi sehemu ambazo ziko karibu na yeye sasa huwa tunakutana na yeye ndiyo jirani ambaye tunaongea na yeye sana.

Ninapenda sana timu ya Manchester United, ambayo timu imekuwa kwa miaka mingi sana na nilianza kuipenda mwaka wa elfu mbili na tano, ambapo ilikuwa na mashabiki wengi na mimi nilipenda jinsi wachezaji wa hiyo timu walikuwa wanacheza kadanda iliyo ya kisasa sana.

Hii mwaka nimefanikiwa sijaenda hospitalini kwa sababu niko tu na siku tano. Lakini mwaka jana nilienda hospitalini mara moja tu kwa sababu pia nimebarikiwa na afya njema na huwa nafanya zoezi kila siku.

Napenda mziki wa rege sana kwa sababu rege ni mziki wa kipekee ambao inaelezea pengine uwanzilishi wa kitu, jinzi, watu wanaishi. Inasungumzia swala nzima kuhusu maisha ya watu vile wanakumbana na vitu tofauti tofauti na kusuluisha.

Wakati wa jua kali huwa napenda kutafuta mahali ambapo kuna kivuli kama kuna jua natafuta kivuli naketi haswa penye kuna wameeka viketi kwa hiyo kivuli nitulie hapo nitapata baridi fulani ambayo inanipiga na ni nzuri sana.

Mimi usiku huwa nakaa mbaka saa tano ya usiku ambapo huwa nahakikisha nimemaliza shuguli zangu zote kwa masaa ndiposa niweze pia kupata muda mzuri wa kuenda kupumzika kwa ajili ya kazi ambayo inafata siku ijayo.

Mara mingi mimi huwa napenda kutembea mjini ambapo naweza kuzunguka, sehemu sehemu niweze kuona ni nini kipya kimeletwa sokoni ambapo ndaenda pale ambapo wanauza bidhaa tofauti tofauti pengine kutoka inje inje nivione, ndiposa mimi naye niweze kuona.

Nilikuwa napenda filamu za bongo sana kwa sababu zilikuwa zinaelezea jinzi maisha ya watu ukua, vitu ambavyo watu huwa huwa wanafanyia wengine maishani na hivyo vitu baadae huwa vikawaadhiri pengine kifamilia ama vikawaadhiri kimaisha.

Mimi watoto nikipenzi changu sana kwasababu kila mara huwa nikikutana nao tunaketi chini, pengine tunaanza kuulizana maswali kuhusu hadithi, ama nicheze nao hata mpira uwanjani. Hapo ndipo naweza kupata kama akili imepumzika vizuri na hata mwili nimepata mazuri.

Mimi huwa napenda kucheza. Kucheza chombo cha mziki kama gita, ambapo naweza kujifurahisha sana, ambapo naweza kupigia gita, nikitafuta mziki tofo tofauti na nailinganisha na zile sauti, hapo naweza kufurahia sana.

Chenye huwa kinanifanya nifurahi sana, ni wakati nimekutana na marafiki zangu, wikiendi, tukakaa chini tuka tukaongea, tukachambua vile wiki metupeleka, na hata pale tukachoma nyama ambapo tunaweza kula pamoja, tukifurahia kazi ya mkono zetu.

Mim huwa napendelea mazingira, ambayo ni matulivu, ambayo ayana kelele, mali ambapo ndakaa nifanye kazi kwa urahisi, ata niweze kupata mda wa kufanya kazi kwa haraka na niweze kufanya shughli zingine kando na kazi, ninapomaliza kazi yangu.

Wakati wa baridi kali huwa na, nawasha jiko, maramingi, naieka pale, sebuleni, ambapo naweza kuiota, pole pole, ndiposa niweze kupata hiyo joto, na hata ile joto iweze kusambaa nyumbani kote, na pia nyumba iweze kupara.

Huwa napenda upepo sana kuliko AC kwa sababu upepo napata ile ya kiasili ambayo inakuja moja kwa moja. Hata ikikuja nikiipunga hivi kidogo huwa nasikia mwili umeburudika kabisa kwa sababu si baridi ambayo imeundwa na mashine bali ni ya kiasili.

Mara mingi huwa natumia kompyuta wakati naandaa ripoti kwa sababu naweza kuwa na kusanya ripoti tofauti tofauti za kazi ambayo nimekua nafanya kila siku na kuziweka pamoja. Ndiposa niweze kuandika ripoti moja nzuri ambayo imechukua mambo yote ya kazini.

Kuishi bila teknolojia ni vigumu sana kwa sababu mambo mengi. Kila siku huwa nafanya kupitia njia kiteknolojia pengine nataka kuagiza kitu, nataka kuongea na mtu yeyote mahali, popote, kazini. Lazima nikuwe na rununu au simu ambayo itaniwezesha kufanya mawasiliano ikuwe rahisi.

Zoea ambalo mimi nimejenga, huwa nahakikisha kila siku asubuhi, nimeamka mapema, na kuamka mapema huwa kunanisaidia kupanga mambo yangu ya hiyo siku vizuri, ambapo namaliza kazi mapema na nikienda kazini ndakuwa nimemaliza kila kitu cha nyumba.

Mazoezi yangu ya kila siku, ni kukimbia kama kilo mita nne ama tano. Hapo ndipo naweza kupata muda mzuri wa ku. Akikisha viungo vyangu vya mwili vyote vinapata zoezi la kutosha. Ndiposa siwezi kukua na uzito ambao unapita.

Mimi huwa sikui mwepesi kuongea vibaya kuhusu mtu kwa mtandaoni na huwa nahakikisha hakuna siku nimeweza kuchangia kitu ambacho kitaumiza mtu mtandaoni ndiposa aweze kunigonga ama aweze kunishambulia. Hapo ndipo huwa.

Asali ni kipenzi changu sana. Kila asubuhi huwa nakunywa maji ya limau. Ambayo nimeeka asali ndani na mdalasini. Huwa inanisaidia sana.

Huwa nahakikisha nafanya kazi ya ushirikiano na wengine kwa kugawanya shughuli kulingana na tajiriba ya mtu ndiposa tusiweze kupata tunafanya kazi moja na tunapoteza muda. Sasa huwa nashirikiana na marafiki yangu kufanya kazi kulingana na uwezo wetu.

Mimi ni mwana mazingira na nimekua nahakikisha napanda miti ya kiasili ya kufadhi maji na miti mingi ambayo inaweza kusababisha mazingira yawe masafi na kupata hewa safi. Iyo ndio tamaa ya moyo wangu ambapo huwa nafanya kila wakati.

Huwa naandika kwa kutumia mkono mahali ambapo siwezi tumia kompyuta kama nimeenda kazi ya uwanjani. Ninaporudi ofisini naweza kunakili hayo mambo yote kwa kombiuta. Ndiposa yaweze kuwekwa kwa muda mrefu.

Tatizo linapopatikana kazini, huwa naangalia kwanza chanzo chake na hapo ninapopata chanzo cha ile tatizo, huwa na kuwa na wakati mwafaka na mzuri wakuweza kulitatua kwa sababu najua penye tatizo limetoka na nitakuwa na mbinu mwafaka za kuirekebisha.

Ningependa kurudi miaka ya ishirini mwanzo kwa sababu iyo miaka ningejua kama sijafikisha miaka karibu za ishirini mwisho apo ningeweka bidii yangu yote kwa maisha lakini sasa bado naeka bidii singefanya mchezo na maisha hata kidogo.

Ujuzi ambao mimi nataka kuimarisha haswa nikiwa mtu ambayo anapenda kufanya utafsiri na ukalimani. Ningependa ni pate ujuzi wa mtandaoni, ni kipata kazi yoyote ya ukalimani ama utafsiri ama ya mtandaoni naeza kuifanya kwa urahisi sana.

Maonyesho ya sanaa nimekua nikienda kwa marwa mingi sana. Ambapo naenda najionea mimi mwenyewe, jinsi watu wanafanya sanaa, jinsi watu wakona ujuzi tofauti tofauti na ni wabunifu katika kufanya sanaa ifane zaidi sana.

Mimi huwanapenda kuskiliza mziki wa "reggae". "Reggae" ni baadhi ya mziki chache ambayo uwa naliwaza, ambayo uwa nafunza, ambayo uwa inaelimisha. Na uwa inanifunza vitu vingi sana maishani, ambapo wanarudia vitu ambayo nilikuwa navifanya kitambo na naviona vikifanyika.

Kumbukumbu zangu za shuleni nakumbuka wakati tulipokuwa, tukienda michezo, ile ujanani tulikuwa tunashangilia na tunajitolea kwa moyo wote, tunashabikia timu yetu pake ishinde na ikishinda tulikuwa na shangwe vigelegele na bashasha ambao tulikuwa tunarudi na ushindi nyuma.

Kila mara mimi huwa naakikisha ninapokutana na watu nakuwa mnyenyekevu nawaskiza. Na napowaskiza nami pia nikiongea uwananisikia. Siwezi kujifanya najua mambo mengi kwa sababu kila siku ni siku ya kujifunza na huwa najifunza mengi kutoka kwa watu.

Kitendo cha wema ambayo nimewa aifanya, nilikuta mama, ambaye ilikuwa ameshindwa kabisa kujinzi ya kupata nauli ya kumurudisha nyumbani. Na alipo nikuta, niliamua, nikamulipia hiyo nauli, hata nikahakikisha amepata angalau kitu ya kukula kwa sababu alikuwa njaa saana.

Mimi huwa napenda chakula ambacho kimepikwa si kwa uharaka sana lakini ambacho kime pikwa kikaiva lakini kama nikona shughuli ya kufanya haraka nikile kwa haraka ndiposa nisiweze kupoteza muda wa watu wengine ama muda wa kazini.

Huwa nahakikisha kazi yangu naifanya kwa mipangilio na muda ambao nimepangilia kufanya ile kazi huwa nakikisha sipotezi dakika hata moja ndiposa niweze kufanya kazi kwa umakini na kwa haraka na kuha kikisha kazi ambayo nimefanya ni nzuri na hainatatizo lolote.

Aswa nikienda mahali ambapo sipajui, ramani uwa inanisaidia sana kunielekeza, ni wapi inataka na nisimame, ni jina gani niliambiwa, hapo inaniwezesha, niweze kujua sehemu ambayo naweze naelekea na nikisimama hapo mutu ambaye anakuja kunichukua, atakuja kunichukua kwa.

Barua pepe kwa siku huwa naifanya kama mara moja hivi ama naingojea kama mara moja hivi kwa sababu kazi ninayofanya inale husiana na zile barua haswa kwa mara mingi kwa sababu ni lazima uandike ujumbe mfupi kuhusu chenye umefanya siku hiyo.

Sherehe yangu ya siku ya kuzaliwa huwa naenda baharini la hindi ambapo huwa na jikusanya na marafiki zangu kwa pamoja. Tunakaa chini, tunaburudika, tunaogelea kwa maji. Na huwa inatusaidia sana katika kujikumbusha mambo ambayo tulikuwa tunafanya tukiwa watoto.

Ningependa kua na uwezo wa kukua mtu bora zaidi, wa kufanya kazi ya kitajiriba kwa haraka kama vile utafsiri, ukalimani, mtandaoni. Na najua kazi mingi sana ya kuiandika mtandaoni. Hiyo itanisaidia sana kupata ajirami.

Haswa sasa hivi kuna jua jingi, sasa huwa napenda kuivaa ile kofia kwa ajili ya kuzuia, pengine kuchomeka na ila jua na kuni choma ngozi yangu na hiyo ngozi iweze kubambuka. Ndiyo maana kofia huwa inanisaidia, ninapo chomwa najua, siwezi ungua sana.

Maneno yangu ya siri huwa naieka salama kuhakikisha hakuna yeyote ambaye nitamuambia hata akuwe rafiki wangu wa namna gani ama wa karibu. Siwezi muambia chochote ambacho hakimhusu na kama ni siri lazima niilinde kwa sababu kulinda siri inaonesha ukomavu katika kazini.

Mahali pa kihistoria ambapo ningependa kutembelea, ni kuenda kuuona ule mwili wa Nelson Mandela ambaye alizikwa kule Afrika kusini. Mahali ambapo watu wengi sana huwa wanaenda kutembelea. Nami pia nataka niende nitembee, nijione mimi mwenyewe ule shujaa ambaye alipigania.

Kiongozi mzuri ni yule ambaye anafanya kazi kwa bidii na kuhakikisha kuwa malengo malengo na nia zote ambazo alitamani kuzifanya, anazifanya na ni mtu mwenye anangoza watu kwa usawa.

Huwa naenda maktabaani kama mara mbili hivi kwa wiki, ndiposa niweze kuenda kujifunza vitu, vipya kwa kusoma, kufanya utafiti, na hata kubuni vitu ambavyo ntatumia kama vile nikipitia na kala tofauti tofauti.

Mimi huwa nasaidia sana vijana kwa jamii, haswa kuhakikisha kuwa nikipata mahali ambapo kuna shughuli pengine mtandaoni, huwa nahakikisha nawatumia ile, link ndiposa nao pia waeze kujifunza jinsi ya kutafuta na hata wakitumia hiyo mtandaoni, kazi za mtandaoni huwa zinawasa.

Umeme unapokatika huwa nakuwa na solar ya jua ambayo huwa inanisaidia sana na huwa nimenunua taa ambazo zinaekwa moto na huwa huwa natumia wakati umeme umepotea kabla haujarudi huwa zinanisaidia.

Uzoefu ambao nishai upata ni kufanya kazi kwa umakini sana haswa katika mtandao ambapo nilikuwa naweza kukalimani ama kutafsiri kwa muda wa lilisali ine ama tatu bila kupumzika. Hiyo imenisaidia sana kupanua mawazo.

Napenda hadithi za ajabu sana kwa sababu huwa zinanielekeza, zinajioneshe jinsi mambo yalikuwa yanafanyika na ni vipi vile maajabu huwa yanatendeka kila mara na hapo ndipo naweza kuhadithia vizuri.

Nimeshiriki mashindano sana kwa sababu huwa nakuwa volontia wa shirika la msalaba mwekundu na mara mingi tunakuwa na yale mashindano ya mashindano ya huduma za kwanza ambapo tunashindana ndio tuone nani.

Jioni nikifika nyumbani, jambo la kwanza kabisa huwa nahakikisha na fanya usafi, baada usafi huwa napika chakula, baada kupika chakula huwa naingia kwa mtandao, baada ya kuingia kwa mtandao kusikia neno la mungu, huwa natulia na pata chakula changu cha jioni ndiposa naenda kulala.

Napenda mvua sana kwa sababu mvua imetusaidia katika sehemu zetu kukuza chakula na mimea tofauti tofauti ambayo inatusaidia siwezi kukosa chakula galani na tukue na chakula cha kutosha ambacho kinaweza kutusaidia kwa kila wakati wa kiangazi.

Mara mingi sana nimekuwa nikinunua zile tikiti za tukio ambapo nakuwa wakwanza kuzinunua kama pengine tunaenda kuona mpira lazima ununue mapema kwa subabu watu ni wengi usiponunua mapema. Hile itaisha na utapata hauna hile kazi.

Napenda sana kukua kiongozi wa wengine, pengine kama nimesimamia watu kwa kazi, huwa nawapea uhuru wao wakazi, uweze kufanya kazi mzuri kulingana na mjibu wa sheria, ambazo zimeweka kulingana na iyo kazi, ndiposa tu siko sane mahali popote.

Napenda juisi ya matunda ya passion ambayo na limau uwa inanipendeza sana kwa sababu wanapata ule ukali, kidogo, unasafisha koo na hata nikinywa ile juisi huwa najisikia na burudika sana na huwa inanisaidia sana katika mwili wangu.

Huwa nakula vyakula ambavyo vikona madini yote kama vile nitakula vitamini, nikule kalsiamu na nikule vyakula ambavyo vinanipa nguvu, huwa vinanisaidia sana kujenga mwili wangu na nile matunda kwa wingi ndiposa nipate afya njema ambayo ni nzuri.

Uzoefu wa kazi ya mitandao, menifunza mambo mingi sana na kushughulikia mambo tofauti tofauti, kusuluisha tatizo tofauti tofauti. Nimenipa tajiriba ya muda mrefu sana ambapo naweza shughulikia mambo kwa haraka sana iwezekanavyo na kutoa majibu ambayo yanati.

Kumbukumbu mzuri ambayo ninayo kutoka utotoni ni ile niliojifunza kupiga mbizi na kuogelea. Ambapo tulikua tunaenda mtoni, tuna jifunza ujuzi tafautitofauti wa kupigana na maji. Na hapo ili nisaidia sana kukua na uweleli na ujuzi wa kunisaidia kuogelea.

Udaifu wangu huwa nashugulikia kwa kufanya zoezi, kwa wingi sana, na mali popote ambapo niko na upunguvu, huwa nahakikisha nafanya kila la heri na kwakikisha mambo ambayo nafanya yananisaidia katika kushugulikia. Udaifu wangu kama vile niko na udhaifu pengine wa kiafya, nahakikisha naala vizuri, chakula.

Huwa nafuata matukio ya kitaifa na kimataifa sana kwa sababu hapo ndipo naweza kujua ni nini yanaendelea duniani kwote na jinsi gani ya imarisha ama kujizuia kufanya mambo ambaye yasahili ukienda nchi nyingine kutembea.

Huwa najikinga na jua kali kwa kuvaa, kofia, wakati ninapotembea kwa jua ama nitembee na mwavuli. Kwa sababu mahali ambapo tuko sasa hivi miezi ni za jua kali na jua kali niweze kusababisha hata magonjwa ya ngozi mwilini.

Mimi mara mingi huwa napenda kula ugali sana. Nikipata ugali na kuku. Hiyo ndiyo huwa ni chakula ambacho ninachokipenda na huwa na nguvu mingi sana kwa mwili wangu. Hapo, ndipo naweza kupata chakula ambacho naweza kupenda zaidi. Na nikila ugali maisha yangu huwa ya.

Kila mwisho wa siku kama siku za wikendi huwa tunakutana na marafiki zangu, tunaenda tunakaa pamoja, tunapiga gumzo ama tunatembelea mbuga la wanyama. Kama si mbuga la wanyama tunaenda tunachukua baiskeli, tunabishana kwa kuendesha zile baiskeli na tukirudi, tukifrai pamoja na yule ana shida.